Kipawa changu kikubwa ni kufikiria kwa kina na kutatua matatizo. Ninauwezo wakuchabua hali kwa utulivu, kuona suruhisho pale mambo yanapoonekana mangumu, na kufanya maamuzi kwa busara. Pia nina kipawa cha kuwasiliana vizuri, kusikiliza wengine na kuunganisha watu ili wafanye kazi kwa ushirikiano.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima na uwazi na kwa kuwasikiliza kwa makini. Najitahidi kuwa mkarimu, mwaminifu na tayari kusaidia pale inapohitajika. Pia huheshimu maoni na tofauti za kila mtu, jambo linalojenga uaminifu, kushirikiana katika kazi, kutatua changamoto kwa pamoja na kudhamini juhudi za wengine hunisaidia kuimarisha mahusiano ya kikazi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kujitolea na kusaidia pale inapowezekana kama kutoa ushauri, muda au rasilimali. Pia, hujitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuzingatia maadili, kuheshimu wengine na kushirikiana katika kutatua changamoto za kijamii. Ninapopata nafasi huwahamasisha vijana kujituma katika elimu na kazi na kushiriki katika miradi ya maendeleo ya jamii.

Kabla ya kulala usiku, mara nyingi huchukua muda mfupi kutafakari siku yangu na kujifunza nilichopata. Hujiandaa kwa kesho kwa kupanga mawazo yangu na kuweka mambo muhimu akilini. Pia, hujitahidi kupunguza matumizi ya simu au televisheni ili kupumzisha akili.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua ikinyesha juu ya ardhikavu. Inanipa hisia ya utulivu na mawazo mapya kama kila kitu kinapumua upya. Pia hunikumbusha nyakati za utoto na mazingira ya asili. Ambako kila kitu kilionekana kuwa raisi na chakweli. Harufu hiyo hunifanya ni jisikie huru na mwenye amani na hunisaidia kupunguza mawazo mengi.

Ninapendelea kitanda cha kati kwa sababu kinashanganya, faraja na msaada wa mwili. Kikiwa kigumu sana hunifanya niamuke nikiwa na maumivu ya mgongo na kikiwa laini kupita kiasi unifanya nihisi kama mwili unazama bila msaada. Kitanda cha kati unisaidia kulala vizuri, kugeuka kwa uraisi na kuamuka nikiwa nimepumzika.

Ninapendelea kunyoa mara nyingi kwa sababu hunifanya nijisikie msafi na thifu na mwenye kujiamini. Pia hunipa urahisi katika kujitunza kila siku. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo huwacha ndevu fupi zilizo pangwa vizuri hasa likiwa jambo la mtido. Au likinifaa zaidi.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, yenye heshima na ushirikiano. Mahali ambapo mawasiliano yako wazi, mawazo mapya yanakaribishwa na kila mtu anaheshimiwa bila kujali nafasi yake. Pia napenda mazingira yenye mpangilio mzuri, ratiba wazi na fursa za kujifunza na kukua.

Timu yangu ya mpira wa mguu ninayoipenda ni Arsenal. Nimevutiwa na historia yake mtindo wakucheza mpira wakuvutia na musisitizo wao kwenye vipaji shipukizi. Napenda jinsi timu imekua ikijenga kizazi kipia cha wachezaji kwa nidhamu na uvumilivu. Ingawa kumekua na nyakati za changamoto uaminifu wa wa mashabiki na roho ya kupambana ya timu hunifanya niendelee kuiunga mukono.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya njema. Ingawa mara chache hufurahia vyakula vya mafuta kama zaidi ya kujipendeza. Kwa ujumla, huchagua chakula chenye uwiano mzuri kilicho na mboga protini na mafuta kidogo. Kwangu kula kwa kiasi na kwa afya hunisaidia kuwa na nguvu, umakini na hali nzuri ya mwili kila siku.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi hutumia muda huo kupumzika au kufanya mambo yasiyohitaji umeme. Naweza kusoma kitabu, kuzungumza na watu walio karibu nami na kutafakari kimya kimya. Wakati mwingine hutumia mshumaa au taa ya simu kufanya shughuli dogo. Pia huona kama fursa ya kupumzisha macho na akili kutoka kwenye skrini.

Sherehe ni nayoipenda zaidi ni sherehe za familia, hasa zire zinazo wareta watu pamoja kama halusi au sherehe za kutimiza miaka. Napenda mazingira ya flaha, mziki, shakura sha pamoja na muda wa kuzugumza na kucheka na watu wa karibu. Aina hii ya sherehe hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kunikubusha umuhimu wa mahusiano na umonja.

Kifashe teknolojia abasho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Hunisaidia kuwasiriana na watu wa karibu kupata taalifa muhimu na kupanga shuguri za kila siku. Pia huitumia kujifunza mabo mapya, kusoma, kusikiliza mziki na hata kupumzika kidogo. Kwa nyakati za sasa, simu imekua kifaa muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani inaunganisha kazi, elimu na mahusiano katika kifaa kimoja.

Mazoezi yangu ya kira siku huwa lahisi lakini ya kudumu. Kira asubuhi huanza kwa kuunyoosha mwili ili kuamsha misuri na kuongeza mzunguko wa damu. Badae ufanya matembezi ya halaka au mazoezi mepesi kama kukibia kwa mda mfupi, push-ups na sit-up. Jioni wakati mwingine ufanya mazoezi ya kupumua au kunyosha tena ili kupunguza uchovu wa siku.

Mchezo wangu ninao upenda zaidi katika orimpiki ni riatha. Hasa biyo za masafa ya kati na malefu. Napendezwa na nidhamu, uvumilivu, na nguvu ya akiri inayo hitajika kwa wana liyatha. Pia inanivutia kuona jinsi wanavyo iwakilisha nchi zao kwa juhudi na kujitolea kubwa. Biyo za olimpiki huwa na msisimuko wa kipeke kwa sababu kila mshiriki amefikia kiwango cha juu kabisa duniani.

Mara nyingi asubuhi hula chakura chepesi lakini chenye lishe. Kwa kawaida hunywa chai au kahawa, nikiambatanisha na mkate wa kahawia, mayai au uji, wakati mwingine huongeza matunda kama ndizi au chungwa. Aina hii ya kifungua kinywa hunipa nguvu ya kuanza siku, hunifanya nijisikie mwepesi na hunisaidia kuwa na umakini katika shughuli za asubuhi.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi ya haraka na hunisaidia kuepuka kupotea. Hunipa maelekezo ya moja kwa moja na kuniarifu kuhusu mabadiliko ya njia au msongamano wa magari. Hata hivyo ninathamini pia ramani za kawaida hasa kama shelezo au kwa kujifunza mwelekeo wa eneo.

Ndiyo, napenda asali sana. Napendezwa na ladha yake ya asili na faida zake kiafia. Huitumia mara nyingi kwenye chai, uji, au hata kama tiba ya koo linapouma Pia napenda ukweli kwamba nitamu ya asili. Hivyo hunisaidia kupunguza matumizi ya sukari Kwangu, asali ni rahisi yenye afya na ya kufurahisha kutumia kila siku.

Wakati wa mapumziko kazini, mara nyingi hutumia muda huo kupumzisha akili naweza kunywa chai au kahawa, kuzungumza kidogo na wafanyikazi wezangu au kutembea kwa muda mfupi hili kujinyoosha. Wakati mwingine husoma kitu kifupi au kuangalia ujube muhimu kwenye simu. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kurudi kazini nikiwa na umakini na hali mpya.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda sana ni Eliud Kipchoge namkubali kwa kuwa na nidhamu yake, unyenyekevu na uimara wa akili. Si tu kwa sababu ya rekodi na medali alizo shinda, bali kwa falsafa yake ya maisha, kuamini kuwa hakuna binadamu aliye zuiliwa. Uvumilivu na bidii yake hunitia moyo kujituma zaidi katika chochote ninachofanya, ndani na nje ya mchezo.

Chakura ninashokipenda kula jioni ni chakura chepesi lakini chenye kushibisha. Kama wali na boga, ugari na sukumawiki au wali wa samaki. Wakati mwingine napendelea pia supu au viazi vitamu. Napenda chakula cha jioni kisishokuwa na mafuta mengi ili muiri upumzike vizuri usiku. Kwangu, chakula cha jioni kinapaswa kuwa cha afya lahisi kumegenywa na kinashonisaidia kulala kwa amani.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, huomba msaada kwa uwazi na heshima kutoka kwa mfanyikazi mwezaangu au msimamizi. Huwa naeleza tatizo langu kwa ufupi ili waelewe ninashohitaji. Pia niko tayari kusikiriza ushauli wa kujifunza kutoka kwa wengine. Kwangu, kuomba msaada sii udhaifu bali ni njia ya kujifunza, kuboresha kazi na kuhakikisha malengo ya timu yanatimizwa kwa ufanisi.

Kinywaji chabaridi ninasho kipenda zaidi ni majibaridi yenye limau kidogo. Huniburudisha, uniodolea kiu haraka na unifanya nijisikie mwenye nguvu haza wakati wajoto. Pia napenda kwa sababu ni cha asiri na chenye afya kuliko vinywaji vingi vya sukari. Wakati mwingine naweza kunywa juisi ya matunda ya asiri, lakini majibaridi hubaki kuwa chaguo langu la kwanza.

Michezo ni nayo penda kutazama zaidi ni mpira wa miguu na riadha, mpira wa miguu hunipa burudani kubwa kwa sababu ya ushindani, mbinu za timu na msisimko wa magoli. Napenda pia riadha hasa mbio kwa sababu zinaonyesha nguvu ya nidhamu, uvumilivu na juhudi binafsi za mwana riadha. Kutazama michezo hunifanya nipumzike, nijifuze nidhamu na kufurahia ushindani wa haki.

Wikendi zangu huzitumia kupumzika na kujipanga upya. Mala nyingi hutenga muda wa familia na malafiki. Kuzungumza na kufrahia pamoja. Pia napenda kufanya matebezi na au mazoezi mepesi ili kujiweka fiti. Wakati mwingine husoma, hutazama michezo au filamu na upanga malengo ya wiki ijayo. Wikendi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kulejesha guvu kabla ya kuaza majukumu ya wiki mpya.

Wakati wa furaha, hujifurahisha kwa kushiriki furaha hiyo na wengine. Naweza kucheka, kuzungumza na marafiki au familia, au kusikiliza muziki ninaoupenda. Wakati mwingine huwa najitunza kwa kitu kidogo kinachonifurahisha, kama chakula ninachokipenda, au matembezi mafupi. Pia, huwa natenga muda kwa kushukuru na kutafakari, kwa sababu furaha inanipa nguvu na motisha ya kuendelea mbele.